Napenda kula nje nyumbani kwa sehemu kama zile vya mgahawa wa vyakula vya kienyeji ugali kuku choma samaki wa kukaanga. Pia ninapenda kula kwenye fast food pale unataka kitu cha haraka na rahisi. Pia napenda kula sea food au sushi place kwa latha za kipeke. Pia kwenye cafe tulivu nikinywa kahawa na kuonja vitafuna.